Nyama niipendayo ni nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku kwa sababu ni laini, ina ladha nzuri na inapikwa kwa njia nyingi tofauti kama kukaangwa, kuchemshwa au kuchomwa. Pia ni raisi kuipata na inafaa kukuliwa na watu warika zote. Kila ninapokula nyama ya kuku najisikia kufurahia chakula changu zaidi.

Mimi huenda maktabani mara mbili au tatu kwa wiki. Hii ni kwa sababu napenda kusoma vitabu, kujifunza mambo mapya na kufanya kazi za shule. Kila ninapoenda maktabani najisikia furaha na kunasa wingi, mpana na maarifa.

Napenda kunywa maziwa sana kwa sababu husaidia kuimarisha mifupa. Hii ni kwa sababu yana kalsiamu ambayo ni muhimu kwa ukuaji na kuimarisha mifupa na meno. Ninapokunywa maziwa hupata protini na virutubisho muhimu vinavyosaidia ukuaji. Vilevile hutengeneza nguvu ya afya na kusaidia usakaji chakula.

Ninazo njia tofauti tofauti ambazo ni za kujenga uhusiano na wafanyakazi wengine. Moja ni kuwaonyesha heshima. Kueshimu mawazo, muda na kazi zao. Hii humudu msingi wa uaminifu. Kuwasikiza kwa makini. Wakati wafanyakazi wanazungumza au kutoa maoni. Huwa nawasikiza kwa umakini bila kuvunja hoja zao. Kuweka mawasiliano wazi. Kueleza matarajio, malango, malengo na majukumu kwa uwazi. Mawasiliano wazi hupunguza makanganyiko. Hii njia zote hufanya kujenga uhusiano bora na wafanyakazi wenzangu.